Asanti kwa swali ambalo mmeniuliza, msimu gani wa mwaka unaopenda zaidi. Kwanza nitaanza kwa kueleza misimu, aina yote ya misimu, kisha nitaeleza msimu ambao ninaupenda zaidi. Aaya, msimu ni mgawanyiko wa mwaka kulingana na hali ya hewa. So, wataalamu walikuja na mbinu ya kugawanya, jinsi vile hali ya hewa inabadilika kwa mwaka. Wataalamu wakagawanya hiyo hali kwa aina nne za misimu. So kwa mwaka tuna aina nne za misimu. Kuna msimu wa masika ambao ndio kwa kingereza unadulikana kama spring kuna msimu wa kiangazi ambao ndio unajulikana kama summer kwa Kiingereza. Kuna msimu ambao unajulikana kama demani ambao ndio autumn kwa Kiingereza, kisha kuna msimu mwingine ambao unaitwa kipupwe. Kipupwe ni msimu wa kwa Kiingereza unajulikana kama winter. Aaya, nitaanza kwa kueleza kuwa so, masika. Masika ni msimu wa machipuko. Ni msimu wa machipuko au pia unaeza unaitwa machipuko badala ya kusema, kwa misimu minne badala ya kusema kuna masika pia tunaeza sema kuna msimu wa, yaani tunasema kuna machipuko, kuna kiangiazi, kuna demani na kipupwe. So, msimu huu wa masika au machipuko ni msimu wa mpito kati ya majira ya kipupwe na kiangazi yaani pale kipupwe kikishaapita, ndo tunaingia masika, huu msimu wa machipuko. So msimu huu ni msimu wa ni msimu ambao unakuja baada ya majira ya kipupwe na kabla ya kiangazi, ambapo tunaona siku inakuwa ndefu. Siku hukuwa ndefu. Kulingada ukiangazia siku, yaani mchana na usiku. Siku mchana unakuwa mrefu. Ukilinganisha na usiku. Usiku unakuwa mfupi. Hali ya joto inaongezeka kidogo alafu na mimea inachipuka. Ni wakati mzuri kwa kuwa utaangalia kwanza chakula, chakula kitakuwa kwa wingi. Kwa kuwa mimea inapochipuka na hali ya joto kidogo, afu kuna jua kidogo. So upande wa chakula mambo yao yatakuwa mazuri. Kipande ya hali ya anga kutakuwa ni wakati wa joto kidogo. So si hali mbaya ni msimu mzuri na watu wengi hufurahia msimu huu nikiwa mmoja wawo. So, hali ya hiyo ingine ya kiangazi, msimu huo mwingine wa kiangazi, ni wakati ambapo unajulikana kama summer ni kama vile ambapo tunasikia watu wanaenda kwenye summer time ni wakati mzuri ni majira ya joto na kiangazi. Msimu huu unaopendelewa na watu wengi zaidi kwa kuwa ni msimu ambao unaeza fanya mambo mengi. Michezo mingi ya kama ile ya kuenda kuogelea katika majira hayo ndio mambo kama hayo hutendeka zaidi. So watu wengi wanaenda kuogelea. So hali ya hewa inakubali mambo kama hayo kwa kwa kuna joto. Joto jingi. So watu wanapenda kukaa kwenye maji kuogelea na michezo ingine kama ile ya kwa kingereza inajulikana kama surfing michezo kama hiyo huenda vizuri sana wakati kama huo majira ya joto lakini kwa upande wa ukulima ni wakati wa kiangazi kwa hivyo taangalia pale chakula itakuwa imedidimia na imekuwa haipatikani vyema iyo nyingine msimu huo mwigine ni demani. Demani ni msimu wa mapukutiko. Ni msimu ambao miti hupukuta majani. Demani ni msimu kati ya majira ya kiangazi na kipupwe wakati wa hewa inakuwa baridi na majani kuanguka kutoka kwenye miti. Kipupwe ni, msimu huo mwingine ni kipupwe. Ni msimu wa baridi na mvua. Watu wengi hawaupendelei sana kwa kuwa utapata magonjwa yanakuwa mengi, watu wanapata homa homa lakini ni hali zote. Napenda misimu yote nayapendelea sana na nashukuru kwa kuwa tunaeza kuu.

Asanti sana kwa swali lenu ambalo linauliza unatazama video wapi mtandaoni. So unaweza tazama video mtandaoni kupitia majukua mbali mbali. Kulingana na ile aina ya maudhui unayopendelea. Jukua hizi ni pamoja na kama vile YouTube. So nitazitaja zote kisha nitaeleza moja baada ya nyingine. So kuna majukwa haya ni pamoja na youtube mitandao ya kijamii majukwa ya habari na runinga pia vile vile kuna huduma za kulipia. So, tukianza kuangalia na YouTube, so YouTube ni hili nilo jukwa kubwa zaidi la kutazama video za aina zote, kuanzia muziki, pia utapata kuna filamu, pia hadi kuna mafunzo pia watoto wanaeza jifunza kupitia YouTube, YouTube unangia tu kwenye YouTube, unatafuta kile ambacho unataka kuangalia, unaandika maudhui yako pale ambayo unaipenda, kisha itakuletea, tena utaeza kuchagua, ni ipi ambayo ungependelea kusikiza. Pia ukitaka kuskiza mziki unaingia youtube kama ni muimbaji flani ambaye unamjua unaandika jina lake ama unaandika wimbo huo ambao ungependa kuskiza itakuletea nyimbo hizo kuna nyimbo tu pekee pia kuna video utachanua ile amabayo ungependa kuskiza vile vile pale YouTube pia unaeza kuskiza habari ama kwa kingereza inaitwa kustream una stream kama ni stesheni ambayo ungependa kuitazama uone vile ambavyo inaelekeza habari zao, taarifa. Utaeza tu kuipata pale pale YouTube. Haya, tukiangalia sehemu ya pili kuna mitandao ya kijamii unaweza kutazama video fupi fupi na ndefu pia kupitia hio mitandao ya kijamii kama vile kuna TikTok, TikTok itakuletea video fupi fupi za ucheshi kama ni za kupika itakuletea video fupi fupi tu kwa kifupi pengine kwa dakika thelathini kwa dakika sitini itakuletea tu hizo video kisha kuna Instagram, Instagram kama kuna zile ambazo kwa kingereza inaitwa Reels. So ni fupi tu but ina information, iko na information ile ambayo ungependa kuona. Pia kwa hii mitandao ya kijamii, kuna Facebook, Facebook unaeza kusoma ama kile ambacho umeandika ungependelea kuona. Kuna video unaeza kuwatch huko video fupi fupi pia huko youtube kwa jukwa lingine ambalo unaeza kuangalia video zako kuna majukwa ya habari na runinga vituo vingi vya habari kama TBC na BBC ya Swahili. Huweka maudhui yao ya video kwenye kurasa zao za YouTube na Facebook. So kuna majukwa ya habari ya na runinga hizo zinaeka pia video zao. Kwa jukwa lingine ambalo pia unaeza tazama video zako kwa mitandao ni huduma za kulipia huduma za kulipia hivi tunaangazia kama ile kwa kingereza inaitwa streaming. Kwa filamu, utaangalia filamu na mafululizo wa vipindi like kama vile series hivi unaweza kutumia, hizi ni zile ambazo unalipia ili uweze kuangalia hizo video kwa kingereza nitataja kama vile Netflix, Showmarks au Azamaks. Hizi ni zile ambazo unaeza kulipia, pesa fulani ili uweze ukaangalia video zao. Kwa maudhui ya ndani, utaangalia, itakuletea tu zile ambazo sinema ungependa kuona, itakuletea zote, alafu unachagua ile ambayo inakupendeza. Lakini kwa hii yote ukiangalia ukitazama video kwa mitandaoni ni vyema kuzingatia usalama. Unapotazama video mitandaoni hakikisha unajilinda dhidi ya utapeli kwa kutobofia viunganishi usivyo vijua na kulinda taarifa zako binafsi. Ili usiuze your, kwa kingereza inaitwa details or your data. Thank you.